Kiongozi mzuri anajali wananchi, anasikiliza wananchi wake, anatekeleza aliyoyaahidi wakati wa kampeni zake. Kiongozi mzuri ni kiongozi muwazi, kiongozi anayewajibika. Hizo ndiyo sifa za kiongozi mzuri, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri.

Hapana, sijawahi kufuga mnyama, ila natamani kufuga mnyama waina ya mbwa au ngombe, ninapenda kufuga, lakini sijawahi kufuga mnyama waina yeyote ile katika maisha yangu.

Ninapenda kunywa maji ya moto, ndiyo na ninapenda kunywa maji ya moto kwa sababu ninasafisha kinywa changu kuondoa vijidudu lakini pia ninaandaa utumbo wangu kwa ajili ya siku.

Hapana, sijawahi kujifunza kupigia gitaa ila natamani kujifunza kupigia gitaa kwa sababu ninapenda hiyo ala ya muziki. Inaburudisha, inanifurahisha, ninapoisikiliza kwa hivyo ni kifaa kizuri cha muziki ninapenda kujifunza.

Hapana sipendi asali, sipendi asali kabisa kwa sababu ya ladha yake ina sukari nyingi sana na inanifanya ninajiskia kukifiwa kwa hiyo inanikifu sipendi asali kwa sababu hiyo.